Tano ni nambari tano Inezata kuwa vitu tano. Tano ni nambari nzuri sana. Tena ni moja hapo ya idadi pia napenda sana idadi ya tano. Tano ni nzuri tena ni ya kupendeza pia. Napenda tano.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

Msimu wa mvua umeanza, ni wakati mzuri kupanda mboga shambani. Nitapanda mahindi na maharage wiki hii. Ardhi iko tayari nimeshalima wiki iliyopita. Mvua itasaidia, mimea kukua haraka. Ninahitaji kununua mbegu bora. Nitakwenda kwa mkulima mjuzi. Yeye ana mbegu za aina nzuri, zinanza sana. Zinazaa sana. Msimu huu ni rahma kwa wakulima wote. Lazima nitumie wakati huu vizuri. Nisipoteze nafasi. Nitaomba watoto wanisaidie kupanda. Wajifunze pia. Mvua mazuri yatatusaidia familia nzima. Tutakuwa na chakula cha kutosha.

Kununua vitu mtandaoni ni rahisi sana. Ni hatari pia. Unaona kitu kimoja, kisha unaona vingine. Unakwenda ukiagiza vitu, usivihitaji. Gharama inakua kubwa mwishoni. Ninahitaji kuwa makini zaidi. Nitatengeneza orodha ya mahitaji kabla ya kufungua tovuti. Nitanunua vile tu, vilivyo kwenye orodha Sitaangalia vitu vingine. Lazima pia nilinganishe bei katika maduka mbalimbali. Mara nyingi kunashuka tofauti kubwa. Pia nisome maoni ya watu waliokwisha nunua. Niseme kama bidhaa ni mzuri. Kununua mtandaoni ni salama ikiwa utakuwa na busara. Nitajihadhari.

Mawasiliano, napenda sana mawasiliano. Mawasiliano ni muhimu sana katika maisha. Na katika jamii pia. Na hata pale kazini pia mawasiliano ni kitu cha muhimu. Bila mawasiliano basi hatuwezi kuwa na ufahamu hata kidogo. Na pia hatuwezi jua yale ambayo binadamu wenzetu wanataka. Mawasiliano ni muhimu sana katika maisha. Mimi napenda sana kuwasiliana na watu.

Leo lazima niende kutembea, nimekaa sana nyumbani wiki hii, mwili wangu unahitaji mzozo, nitakwenda uwanjani karibu na nyumba. Kuna njia nzuri ya kutembea huko. Ina miti mingi nitachukua maji nisikauke labda nitakutana na jirani zangu. Tunaweza kutembea pamoja. Mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima, nilijaribu kwenda asubuhi. Lakini siku amka mapema. Nadhani jioni ni wakati mzuri. Zaidi kwangu, nitafanya hivi wiki nzima. Nitengeneze tabia nzuri.

Mwezi wa aprili ni mwezi mzuri sana. Tena ni mwezi ambayo watuengi hufuraiya. Mimi binafsi hufuraiya sana mwezi wa aprili. Kwa sababu mambo mengi sana ufanyika. Ikiwemo sherehe za easter za kanisani na mimi huenda kanisani kila aprili kusherekea sherehe za easter.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

Nina mkutano mkubwa kesho na viongozi. Lazima nijiandae vizuri usiku huu. Nina hitaji kukagua ripoti yangu. Ni hakikishe takwimu zote ni sahihi. Je, nimeweka maoni yote muhimu. Ebu nisome tena polepole kuna sehemu kadhaa zinahitaji kuboreshwa. Nitaongeza grafu kadhaa. Zinailewa vizuri zaidi. Nitaandaa maswali ya nayoweza kulizwa. Niwe na majibu tayari, suruali na shati la kawaida linafaa, au inavyo bidi nivae tai pia. Nadhani tai ni muhimu kwa mkutano rasmi, ni nahitaji kulala mapema, ili ni amke na akili safi. Mkutano hii ni muhimu kwa kazi yangu.

Mara nyingi mimi hukaa chini ya mtiili nipate upepo uliotulia ninapopata upepo uliotulia. Basi mimi huhisi vizuri sana. Mimi huhisi vizuri kabisa ninapopigwa na upepo baridi uliotulia. Napenda sana upepo uliotulia.

Napenda sana kufanya katika timu. Ninapofanya katika timu basi mimi inakuwa na uzalifu wa hali ya juu kabisa. Ninapokuwa na uzalifu wa hali ya juu basi hiyo itakuwa ni mazao yetu kama timu. Na tunapofanya mazao, tunapokuwa na ufaulu kama hiyo katika timu. Basi sisi mara nyingi hupo hupokea zawadi ama tuzo mbalimbali. Kwa hivyo mimi inapenda sana kufanya kwenye timu. Na wakati mwingi mimi hufurahi sana nikiwa kwenye timu.

Mambo rahisi ndio mimi hupenda. Napenda sana kufanya mambo rahisi kila wakati. Mambo yakiwa rahisi badi mimi nitayafanya vizuri. Tena kwa haraka sana. Sipendi mambo magumu hata kidogo. Vitu mingi vile ambavyo ni rahisi mimi hufanya kwa ushupavu. Tena kwa haraka sana. Mimi kwa kawaid yangu napenda fitu rahisi. Tena napozifanya na basi mimi nazifanya kwa roho moja. Tena kwa roho mkunjufu zaidi. Napenda sana vitu rahisi. Wakati mingi mimi hupenda kufanya vitu rahisi kwa wakati ufao. Tena kwa muda ufao zaidi.

Mimi napenda kunywa supu napenda kunywa supu. Supu tamu sana. Supu ile ambayo mimi napenda ni ile imetengenezwa kutoka kwa mguu ya ng'ombe. Hiyo ni supu nzuri sana husaidia mwili kwa njia mbalimbali. Kama vile kufanya mifupa zangu viwe ngumu zaidi tena hunifanya niwe mtu mshupavu kabisa supu ni mzuri tena ni tamu. Mimi wakati mwingi hukunywa supu. Supu hiyo mimi huenda kuikunywa pale kwa muuzaji nyama. Mimi humwambia aniekee hiyo supu kila wakati basi mimi ninapoenda pale yeye hunipa supu ya mguu wang'ombe na mimi huikunywa kabisa. Hiyo ndiyo supu ambayo mimi hunywa kila wakati tena mimi hufurahia sana kunywa wakati mwingi.

Maranyingi, mimi hupenda nenda pale kanisani. Ninaponenda kanisani, basi mimi hufanya jambo mbali mbali. Ninaponenda kanisani, mimi husali na mimi huomba mungu wangu kunilinda na kunitunza vizuri na hata kuwa nami mashani mwangu wote. Ni naponenda kanisani basi mimi hukutana na muhubiri. Muhubiri ni rafiki yangu. Ninampenda kabisa ni mtu mzuri tena binadamu mwema anaye aminika. Ni mcha mungu kabisa. Tena mimi humuambia aniombe kila wakati. Mimi kila wakati ni naponenda pali kanisani. Mimi huanafuraha sana. Sana tena wakati wote. Wakati mwingine mimi hunenda sokoni. Sokoni pia ni pahali pazuri. Mimi hunenda sokoni kila jumamosi na kila ijumaa. Basi mimi pale nnapata fursa ya kuonunua vitu mbalimbali kama vyakula na vitu vingine vidogi vidigi vya nyumba na vitu kadhalika. Sazingine mimi hunenda kutembelea marafiki zangu na basi tunakupata kugumzo mbalimbali tunakua na furaha pia na tunacheka kabisa. Napenda sana kunenda kufanya mambo kama hayo. Kwa hivyo.

Mimi hupenda kutumia teknologia mbali mbali. Mimi ni mraibu wa teknolojia tena napenda teknolojia sana. Wakati wangu mwingi mimi hutumia katika kutumia teknolojia mbali mbali. Na wakati mwingine hata mimi hujaribu teknolojia mbali mbali. Na basi mimi hulipwa ni napo ya jaribu na kampuni mbali mbali. Teknolojia ni muhimu sana katika maisha. Tena teknolojia ndio chanzo cha maisha. Na siku za usoni teknolojia kutusaidia sana. Teknologia moja ninayopenda sana ni ile ya teknologia ambayo X inatengeneza kampuni ya Space X, Wanafanya na teknolojia ya kuunda mitambo za usafiri za kuenda katika nje ya dunia. Kule Space, na ni mitambo mazuri sana ya kupendeza. Mkubwa wao ni mfanya biashara na mwana teknolojia mashuhuri Elon Musk. Huyu ni mtu ambaye anajulikana kote duniani. Tena ameweza kuleta mabadiliko mengi sana katika usafiri. Na hata katika biashara mbali mbali. Teknolojia ingine ambayo mimi hupenda ni ya chips ambayo huitwa Nvidia Ambayo teknolojia sawa hutumika katika mitambo ya kompyuta. Na hata mitambo za mawasiliano kama simu napenda sana teknolojia, mimi hujaribu teknolojia mbali mbali. Sasa hivi kuna teknolojia kutoka nchini Israeli ambayo na jaribu na teknolojia hii ni mzuri sana. Nina matumaini kwamba katika siku za usoni teknolojia itaweza kukoma kabisa. Na watu basi watapaswa kutumia teknolojia. Pale kazini pia naona teknolojia ndiyo inatumika siku hizi. Teknolojia imenawiri sana na watu wote vijana kwa wazee wote wanatumia teknolojia. Hata nyanya pia anatumia teknolojia. Simu pia siku hizi ni zakiteknolojia zaki sasa. Ndivyo watu wengi hutumia. Mimi napenda sana teknolojia. Tena mimi ni mraibu wa teknolojia. Nina matumaini kwamba siku za usoni teknolojia itaweza kunawiri kabisa. Tena ndiko itatumika sana kwa hivyo k.

Mimi mara nyingi hupenda kitanda isiyo gumu. Kitanda isiyo gumu ni kitanda nzuri, tena ni ya kufurahisha sana. Ninapolalia kitanda isiyo gumu, basi mwili wangu unahisi vizuri. Na hilo ni njia moja ya kutunza mwili wangu. Ninapotunza mwili wangu kwa kulalia kitanda isiyo gumu, basi mwili wangu unapata kuhisi vizuri, tena ninahema vizuri, tena ninajipampa vizuri. Pia hilo ni utunzi nzuri sana ambayo mwili inahitaji. Lazima ulalie kitanda kizuri isiyo gumu. Kwa sababu hilo ni kitanda mbayo kita kuwezesha kuhisi vizuri wakati wote. Mimi ninapopata kitanda kama hiyo. Basi mimi hufurahia kabisa. Wakati mwengi mimi hulalea pillow na hilo pillow mimi huwekelea kichwa changu. Pillow pia hilo ni kizuri na si kigumu. Mimi pia hutumia kilalio kikubwa sana. Na ile yenye ninyepesi. Kwa hivyo ninapolala basi naweza kuhisi vizuri. Ninapolalia kitanda kizuri isiyo kigumu. Basi ninapoamka asubuhi mimi huisi vizuri. Tena ninahisi kwamba niko na afya njema. Tena ninahisi kwamba, tena ninahisi kwamba niko na kwamba mwili wangu uko salama. Tena nyepesi, tena ya kupendeza kabisa. Unapolalia kitanda kizuri kisicho kigumu, basi hata wewe hata utaweza kuwa na maisha mazuri na ya kupendeza. Mimi huimiza watu kila wakati kwamba watumie kitanda kisicho kigumu. Kwa sababu kitanda kizuri ni muhimu sana katika maisha yetu. Na tena hutusaidia. Kitanda kigumu ni mbaya kabisa. Kinaweza kutuumiza, tena hutuacha na majeraha mbalimbali. Unapulala hautahisi vizuri. Na tena hauta lala vizuri utalala, na usingizi haitakupeleka vizuri. Na hata hautaweza kulala kwa muda ufaao. Kwa sababu mwili wako hauta hauta kukubali. Utakua unahisi vibaya kabisa. Kwa hivyo mimi mara nyingi uhimiza watu kutumia kitanda kizuri isio gumu. Na basi watakua na maisha mazuri. Hata ya hata ambayo itawafurahisha wao wenyewe.

Mara nyingi mimi napenda mawingu, mawingu yenye jua ama mawingu yenye mvua hebu tuanze na mawingu yenye jua. Mawingu yenye jua ni mawingu mazuri pia. Huwa nyepesi sana, tena huenda kwa mwendo wakasi kabisa. Huenda kwa muendo wa kasi kwa sababu ni mawingu nyepesi. Mara nyingi huwa zimeachana sana na kuwacha bingu ikiwa wazi na rangi ya buluu. Mawingu nyepesi hutusaidia sana tena huwa mingi wakati wa jua. Wakati wa jua mimi hupenda sana mawingu nyepesi kwa sababu jua linapokuja. Basi tunaweza kupata miale ya jua ambayo hutusaidia katika kupata umeme. Umeme wa solar. Na hata pia hutusaidia katika kukausha vyakula tulivyo vuna halafu tunapokuja katika mawingu nzito. Mawingu nzito mara nyingi huleta mvua. Na mawingu nzito ni mazuri sana tena ya kufurahisha. Mimi napenda sana mawingu nzito pia kwa sababu mawingu nzito yanapokuja basi sisi tunalima na kupanda mimea mbali mbali. Ndiposa tuwe tayari kwa msimu wa mvua. Na mawingu mazito huleta mvua mingi sana ambayo hutusaidia pale shambani kwa kupanda mimea mbali mbali. Na hata hutusaidia kwa kupata maji. Mimi napenda sana haya kwa sababu ni mazuri tena ni ya kufurahisha. Mara nyingi haya mawingu hutusaidia sana. Na watu wengi huyapenda. Mimi binafsi nayapenda kabisa mawingu mazito na mawingu nyepesi ni mazuri na yote hukuja kwa misimu mbalimbali. Na ni misimu miwili. Misimu wa jua kali na msimu wa baridi ambayo hukua na mvua. Mimi napenda hayo na ni mazuri kabisa. Mawingu ni mazuri tena ni ya kufurahisha tena ni ya kupendeza. Wakati mwingi mawingu mazito na hata nyepesi yanapo potea, basi kiangazi hukuja. Mawingu ni mazuri tena ni ya kufurahisha. Watu wengi sana hupenda mawingu. Mimi ninapoona mawingu nyepesi. Mimi hukuwa na furaha kwa sababu nina matumaini kwamba mimea zetu zitaweza kukauka na sisi tutayavuna. Na baada ya hapo sisi tutalima tukijitayarisha kwa mawingu mazito ambayo tutatumia kwa kupanda mimea tena. Mimi napenda sana hivyo. Na wakati mwingi mimi huwa na furaha na pia mawingu mazito yanapokuja basi sisi tutapata maji.

Niko na mipango mengi sana. Mpango wangu wa kwanza wiki hii ni kuenda pale dukani na kununua vyakula mbali mbali. Na kando ya kununua vyakula mbali mbali nafaa pia kununulia mama dawa. Baba pia anataka pesa ya kununua suti mpya ambayo ataenda nayo katika sherehe. Lazima nitafanya hiyo. Mipango yangu ya pili ni ya kununua vitu vyangu vya nyumba nafaa kununua vyakula na kando ya vyakula nafaa kununua gesi. Na hata viti na hata ninunulie watoto wangu nguo. Nguo mpya itawafaa sana. Lazima nitawanunulia nguo mpya. Wao hupenda sana nguo mpya. Pale dukani pia nikona mpango ya kulipa deni. Niko na deni ya mwenye duka. Mwenye duka ni rafiki yangu. Mzuri sana amekua akinisaidia katika njia mbali mbali. Mwenye duka ni mtu mzuri na ni wa kupendeza sana. Yeye hunikopa na basi ninafojipanga mimi humlipa niko pia na mpango ya kufanyia bibi yangu harusi. Huo mpango ni mpango mkali sana tena sio rahisi. Nimekua nikipanga kwa muda mrefu. Nina matumaini kwamba nitakapomalizana na huo mpango. Basi harusi hiyo litaweza kufanyika na litakapofanyika basi kila kitu kitaenda shwari. Mpango huo lazima iwe. Na lazima litakamilika kwa muda ufaao. Nina matumaini kwamba kila mpango ambayo niko nayo litakuja kufaulu Vilivyo Tena kwa njia mzuri ifaavyo nina pia uhakika kwamba mipango zangu zote Mwenyezi mungu ataweza kuja katikati yao. Na ataweza kunilinda ninapoyafanya na yataweza kuenda yote sambamba.

Wiki iliopita nilikuwa na bahati njema. Bahati njema niliokuwa nayo ni kwamba niliokota shilingi mia nane niliokota shilingi mia nane na basi singeweza kupata yule ambaye alizitupa. Basi mimi nilizichukua na kuziveka mfukoni mwangu. Ndiposa nieze kuvitumia. Lakini nitakapo sikia kwamba mtu alipoteza pesa zake. Basi mimi nitakuwa na moyo mkunjufu sana. Na nitaweza kurudisha yale pesa kwa mtu yoyote ambaye alizipoteza. Lakini ninauhakika asilimia mia moja kwamba hakuna mtu ambaye nitapatana naye ama mtu ambaye nitasikia kwamba alipoteza pesa zake kwa sababu hiyo ni bahati yangu na ni bahati nzuri sana ya kujivunia kwa hivyo mimi pia nimejivunia ile bahati. Ninauhakika kwamba ukidjaribu kila siku basi utakua na bahati. Mimi nimekua na bahati tangu kitambo. Tena mimi hushukuru mungu wangu kwa kuniwezesha kuwa na bahati wakati mwingi. Na bahati zangu pia huja kwa sababu ya mungu wangu Mungu wangu ni mzuri. Tena ni mtu mwaminifu. Tena ni mtu mpendo wakabiza. Na mpenda sana mungu wangu. Kwa kuwa nami wakati wote. Ni mtu mzuri tena wakupendeza. Bahati njema. Mimi hupatana na yo. Na inapopatana na bahati njema basi mimi huwa naenda kusali. Na kumshukuru mungu kwa kuwa nami. Na kuniwezesha kwa na lile bahati njema. Kwa sababu si watu wote huwa na bahati njema. Wakati mwingine watu huwa na bahati mbaya. Na kwa hiyo mimi sipendi sana kuwa na bahati mbaya. Mimi hua napenda sana kwa na bahati mzuri. Ninapokuwa na bahati mzuri basi hata mimi nafurahi sana. Na kuwa na wakati mzuri. Na na mshukuru mungu wangu kwani kuniozesha kwa na bahati njema. Mimi napenda sana kuwa na bahati njema. Mimi humshukuru mungu wangu napo kuwa na bahati njema. Kwa sababu ni mungu wa kweli na ni mungu wa juu kabisa. Napenda sana kwa na bahati njema.

Iko wapi? Iko wapi ni sentensi ama lugha ambayo hutumika kuuliza mahali ambapo kitu kipo. Mimi mara nyingi hupenda kutumia sentensi hiyo ninapotaka ushawishi ama ninapoulizia mahali ambapo kitu kiko. Iko wapi mfano katika sentensi. Kikombe ambacho mama alikupa iko wapi? Mfano mwingine, sahani ambayo baba alikupa iko wapi kalamu ambayo nilikununulia wiki iliyopita? Iko wapi? Iko wapi mkoa wa magharibi. Mkoa wa Magharibi uko kusini mwa mji wa Mombasa. Mji wa Mombasa iko wapi? Mji wa Mombasa umo katika mkoa wa coast ya Kenya, katika bahari, karibu na bahari ya Hindi. Kwa hivyo, mimi napenda sana kutumia hii lugha ya iko wapi.

Mara nyingi mimi hupata faida ninapo fanya vitu muhimu maishani. Ama ni napoenda pale kuuza vitu mbalimbali, sokoni ama dukani. Mimi hupenda sana kuwa na faida na mimi hupenda kuwa na faida kubwa. Mimi tuseme ni naponunua mandazi kwa shilingi arubaine. Basi mimi nitaenda kuyauza yale mandazi. Na nitahakikisha kwamba napata faida ya shilingi kumi juu. Na tena baada ya hapo ni tenda kufanya vivyo hivyo na faida yangu ya taongezeka kila wakati. Mimi napenda sana biashara ambayo inanipa faida. Wakati mwingine pia mimi hupenda kupfanya vitu ambavyo vinanipa faida ama vitu ambavyo vinaniletea faida. Ninapopata faida mimi hua na furaha sana tena na kuwa mtu mchangamfu kwa sababu faida ni kitu mzuri. Na unapofanya biashara yote bila faida. Basi hata wewe hauta kuwa na furaha. Kwa hivyo mimi hua nafuraha sana. Ninapofanya biashara na napata faida. Faida ni kitu mzuri sana. Na kwa kila jambo ninalo fanya mimi huwa ninahakikisha kwamba lile jambo litanipa faida kiasi fulani. Sipendi sana kufanya vitu ambavyo haviniletei faida. Watu wengi wanapenda kufanya vitu ambavyo vinawaletea faida. Mtu kama mimi kwa hivyo hata mimi napenda kufanya vitu ambayo vina niletea faida. Na kila siku kila wakati mimi hupenda kuwa na faida. Na faida zangu hukua faida mbali mbali. Si lazima tu iwe faida ya pesa. Bora nipate faida kwa sababu mimi sipendi kufanya vitu vya bure. Na kwa hivyo ninapokuwa na faida hata mimi nakuwa na furaha kwa sababu jasho yangu ambayo imetitirika imeweza kuniletea faida ya kiasi fulani. Kwa hivyo hata mimi nawa nafuraha. Vizuri.

Nikona tovuti yangu ambayo mimi hutumia. Tovuti yangu ni www.javas.co.ke. Nitovuti nzuri sana tena nimekua nikiitumia kwa muda mrefu. Tovuti yangu ikona vitu mbali mbali. Ikiwemo bidhaa ambavyo nina ambavyo mimi huuza na beizao. Na hata picha ya bidhaa hizo. Mimi nikona matumaini kwamba wiki ijayo nitaweza kutengeneza hutovuti wangu uwe wakufurahisha na kuvutia kabisa. Nitaipamba vizuri sana. Nilishaa ongea na mwana teknolojia ambayo ataitengeneza. Tovuti hiyo ni tovuti nzuri. Mimi hutumia watu wanapo taka kununua vitu kwangu. Mimi hupenda sana tovuti yangu ikitumika wakati wote.

Siku ya jumatano itakuwa ni siku nzuri sana. Ni siku ya kuzaliwa kwa shemeji yangu. Mimi nitaenda pale kwake na nitampelekea zawadi mbali mbali. Sijui nimpelekee zawadi gani? Hapana, nitampelekea zawadi nzuri. Zawadi ambayo itafanya akumbuke kwa siku mingi sana za usoni. Na zawadi ambayo itamfanya aweze kunikumbuka. Na ni zawadi ambayo ataiweka. Kwa hivyo, nitamnunulia zawadi ya kiti. Nitamnunulia kiti ya sofa. Kiti mzuri sana ya kupendeza kiti ambayo ikona rangi yake ambayo anapenda. Anapenda rangi gani? Shemeji yangu anapenda rangi ya buluu. Kwa hivyo, nitamnunulia kiti zuri sana ya rangi ya buluu. Kiti hiki ataweza kukitumia. Na hata ataweza kuitumia na wageni wake. Pale sebuleni mwake. Itakuwa ni kiti nzuri sana ya kufurahisha na ya kupendeza. Mimi nitahakikisha kwamba hilo kiti limetengenezwa kwa njia nzuri. Nitaenda kwa fundi saa nane leo. Saa nane litakapo fika. Nitaenda kwa fundi atengeneze hilo kiti. Kwa sababu nataka iwe tayari kabla ya jumatatu. Nihakikishe kwamba limeundwa vizuri tena kwa njia la kupendeza. Kando ya hicho kiti nitampelekea sahani na vikombe. Sahani na vikombe vizuri sana vya maua apendayo. Anapenda maua ya rose. Kwa hivyo nitahakikisha kwamba sahani zake vimeundwa vizuri tena vitakuwa vya nafuu na vya kufurahisha zaidi. Lazima nimpeleke na jua katika hilo sherehe, hilo jumatatu kutajaa kabisa kwa sababu aliniambia kwamba amealika marafiki zake na hata familia zake na watu wengi sana wataweza kuja pale ili kusherehekea siku yake na itakuwa ni siku mzuri sana ya kufurahisha hata mimi nitakuwa na furaha zaidi najua tutapiga sherehe, tutakuwa na burudani kabambe tutaweza kufurahia kabisa. Nitaweza pia kujuana na marafiki wake. Na kwa hao nitaunda marafiki wapya pia. Nitakuwa na furaha kabisa. Mimi ni mtu ambaye anapenda kuwa na marafiki wageni. Nitachukua hao marafiki wake. Na niwafanye marafiki zangu. Na ni kuange nikienda nao inje. Ili tuweze kupiga masherehe. Ni jambo zuri sana la kupendeza. Jumatatu nitavaa nguo gani? Ndiyo. Nitavaa nguo nyeusi. Nitavaa suruali nyeusi na shati nyeupe. Na viatu ambavyo nitavaa, nitavaa viatu vya kufunga. Vile vya nyeupe, vile vya rangi ya nyeupe. Najua litakua siku nzuri, litakua ni siku ya kukata na shoka. Siku ya kufurahisha kabisa, nitakuwa na furaha sana, tena sana. Natamani sana jumatatu lifike, ili niweze kuhudhuria siku hiyo. Najua ni siku ambayo nitakuwa na furaha tena. Nitakuwa ni siku ambayo itanifurahisha kabisa. Natamani sana hilo siku ifike. Nikona tamaa kabisa. Baada ya kutoka kwa fundi nitarudi nyumbani ili niweze kujitayarisha kwa siku hiyo kubwa. Lazima nihudhurie hiyo siku. Na nitachukua rafiki yangu pia niende naye. Jumatatu itakuwa ni siku nzuri kabisa ya kufurahisha tena ya kukata na shoka. Itakuwa jumatatu saa ngapi. Itakuwa sherehe yake ya kuzaliwa. Itaanza jumatatu saa nane mchana hadi saa tano usiku. Itakuwa ni siku nzuri sana na ya kupendeza. Lazima nihudhurie hiyo siku. Najua itakuwa ni siku ya kupendeza mno.